Chakula cha jadi ninachokipenda zaidi ni mrenda. Mrenda unapatikana kwa kuchukua bamia, unazichanganya na mchicha wakati wa kupika. Lakini badala ya mchicha unaeza pia ukatumia msusa ambao jina jingine watu wanaita majani ya maboga. Vile vile ukiachana na hayo majani ya maboga, kuna majani mengine yanayotaka kufanana na majani ya maboga, ambao yenyewe ni madogo madogo. Unaeza kuyatumia hayo pekee yake na yakakupatia mrenda. Jambo la msingi na la muhimu wakati wa kutengeneza mrenda ni kwamba ni lazima utumie magadi ili kulainisha ule mrenda na uweze kuiva vizuri na hatimaye ukupatie vile vitu vinavyovutika na kufanya uwe mrenda.

Ndiyo, ninapenda sana kunywa maziwa. Na maziwa ninayoyapenda ni maziwa mtindi. Mtindi ni maziwa mazuri sana na kwa kweli nayoyafurahia mno napokuwa nayanywa kwa maana ladha yake ni nzuri na ule uchachu uchachu unanifanya najisikia vizuri zaidi. Lakini maziwa mengine ambayo pia nayapenda ni maziwa freshi. Maziwa freshi sasa sipendi kuyanywa bila sukari. Kwa hiyo, napendelea zaidi kuyachanganya na sukari halafu nayanywa hivo hivo.

Mfanya biashara nanayemfahamu anaitwa Mohamed Deuj, Tanzania tunamuita mo. Anajihusisha na uwekezaji katika utengenezaji wa bidhaa mbalimbali kama vile sabuni na kadhalika. Bidhaa zake nyingi huku Tanzania unakuta zimeandikwa mo halafu inafuatia aina au jina la hiyo bidhaa. Kitu ambacho ninakipenda zaidi kwa huyo mfanyabiashara ni kwamba amewekeza katika vitu vingi. Yaani ukiangalia kuwa huku Tanzania, mafuta, anajihusisha na utengenezaji wake. Ukienda kwenye mpira pia, amewekeza kwenye mpira, especially team ya Simba Sports Club. Lakini pia, kitu cha ajabu ambacho alikifanya mo, ambacho sikukitegemea mimi ni pale alipoekeza Simba. Lakini kitu ambacho kilimpata na ambacho ni cha ajabu na nakitafakari mpaka leo, ni kuhusu kutekwa kwake. Kuna kipindi aliwahi kutekwa huyu mfanya biashara. Nilichojifunza kutoka kwake ni kwamba unapowekeza jitahidi uwekeze katika sekta mbalimbali. Tukiangalia Mohamed Bewji al maarufu kama mo yeye amewekeza katika utengenezaji wa bidhaa mbalimbali kama vile sabuni. Lakini pia amewekeza kwenye mpira. Lakini pia utakuta amewekeza na vitu vingine vingi ambavyo mimi sivifahamu. Na kuhusu ninahisi nini kuhusu jinsi anavofanya biashara. Ninahisi kwamba ni mfanya biashara mmoja ambaye ni mzuri. Nimlipa kodi mzuri na ana mchango mkubwa kwa taifa letu.

Kitendo cha wema ambacho ni mewai kukifanya ni vingi lakini kimoja ambacho nakikumbuka mpaka sasa hivi ni mewai kutembelea vituo mbalimbali wanavyo kaa watu wenye mahitaji maalum. Mfano nimewai kutembelea katika vituo vya kulea watoto ambao ni yatima lakini pia watoto ambao ni wana ulemavu wanamna mbalimbali mfano wenye ulemavu wa miguu na kadhalka. Lakini pia nimewai kutembelea mahabusu ambapo wanakaa wale watu wanaosubilia hukumu zao panaitwa segelea.

Ndio, nimewahi kutembelea ziwa au mto. Nimekulia mwanza, mwanza kuna ziwa Victoria. Tena nyumba yetu likuwa karibu kabisa na ziwa Victoria. Kwa hiyo nilikua nikisimama tu ivi nje, nikipanda juu ya mlima kwasababu mwanza kuna mawe mengi. Mpaka wanaita jiji la miamba au rock city nilikua na fanikiwa kuona ufukwe. Ambapo, mahali nilipokua nikipaona panaitwa Capri Point. Capri Point ni sehemu ambapo kuna majengo, kuna mlima, lakini pia kuna ziwa. Kwa hiyo, nimewahi kuona mto, pia nilipo tembelea mto fulani unaitwa mto mara. Ukiwa unasafiri, unatoka mwanza, unakuenda tarime, ambapo ni karibu na mpaka kule mpaka wa Tanzania na Kenya. Utapita, kama utatumia usafiri wa barabara, basi kuna daraja fulani utapita ambapo ni mto mara. Kwa hiyo, nime wahi kutembelea mto, lakini pia mito mingine mingi, nimeishudia nilipo kuwa moshi, kilimanjalo. Kule kuna mito mingi kutokana na sura ya nchi ilivo. Hiyo tunaita topograph au relief ya mkoa wa kilimanjaro hasa hasa yale maeneo ambayo yapo karibu na mlima au ambayo yamezungukwa na mlima yamezungukwa na mito mingi na mito ya kule ina maji ya baridi sana.

Katika kujilinda dhidi ya vitisho vya mtandaoni, jambo la kwanza nalo fanya ni kuwa block wale watu ambao wananisumbua. Kimfano nikiona kuna watu flani labda wananitukana, au wanafanya kitu flani ambacho mimi sikipendi, wale ninawa block. Lakini kwa wale ambao mimi ninazo namba zao mfano kwenye mtandao wa whatsapp, kuna vitu vinaitwa status. Kama naona labda ana weka status, ambazo zinanilenga mimi ao zinanitisha mimi, ninachokifanya ni kufuta kabisa namba yake, ili niwenae mbali. Hiyo ni njia moja wapo ambayo naitumia katika kujilinda dhidi ya vitisho vya mtandaoni. Lakini kitu kingine, ninajilinda dhidi ya vitisho vya mtandaoni kwa kuripoti. Mala nyingi, tunaona pale mbapo kuna labda comment, au kitu flani mtu ametoa. Kuna chaguo pale la kueza kukiripoti hicho kitu kwa wale walio tengeneza huo mfumu au huo mtandao mfano kama unatumia mtandao wa instagram utaona wamekwambia ripoti. Kama unatumia labda whatsapp kuna option ya ripoti, kama unatumia youtube na kadhalika na kadhalika unafanya hivo. Kwani ni njia ambazo nazitumia katika kujilinda.

Kwa sasa ninaishi jijini Dar Es Salaam maeneo ya mikocheni. Nyumba ninaishi ni nyumba ambayo ni ghorofa lakini mimi ninaishi nyumba ya chini. Yani ground, ground floor. Kwajhiyo nimepanga hapo na nimepanga kwenye chumba kwa sababu huku kuna nyumba unaweza ukapanga nyumba nzima au ukapanda chumba. Kwa hiyo mimi nimepanga kwenye chumba. Mazingira ya eneo langu, mazingira ni mazuri maeneo ya huku mikocheni, kuna ofisi nyingi, especially zile taasisi zisizo za kiserikali, NGO, zipo, lakini pia kuna makampuni mbalimbali yanayohusika na branding, matangazo matangazo ya biashaea mbalimbali yapo, lakini pia kuna utulivu, ikilinganisha na maeneo mengine ambapo kuna uswahili mwingi au kumechangamka zaidi. Niliamia huku mikocheni mwezi wa sita, mwaka elfu mbili na ishirini na tano, na ninaishi mpaka saivi elfu mbili na ishirini na sita. Sita, ni nini nachokipenda kuhusu eneo langu, moja ya kitu nachokipenda kuhusu eneo langu ni kwamba umeme huku haukatiki, katiki mara kwa mara kama maeneo mengine, lakini pia maji hayasumbui. Kwa hiyo huduma za kijamii zipo, kwa wingi, ikilinganisha maeneo mengine, hasa yale yaliyopo nje ya mji, au yaliyopo katika milima, ambapo hata zile pampu za Dawasa kupampu maji, kusukuma maji kwenye maeneo yao inakuwa ni changamoto, kwa hiyo ni moja. Jambo la pili nafurahia kuhusu usalama kwa sababu hapa tupo karibu na vituo vikubwa vya polisi, kuna kile kituo cha Oysterbay, lakini pia kuna vituo vingine. Kwa hiyo vingine, nalolifurahia katika eneo langu, huku mikocheni kuna fiber, zile za internet. Kwa hiyo internet, ipo ya bei ambao ni nafuu, ukilinganisha na wale watu wanaojiunga na data, wanao ununua bando kwenye simu, yani wananunua MB. Sisi ambao tunakaa Mikocheni kuna fiber nyingi. Kwa hiyo tunatumia interneti ya fiber kwa wingi hivyo basi hiyo atha ya gharama kubwa za mtandao za intaneti sisi hatukutani nazo. Najisi salama huku ninapokaa Mikocheni. Kwa kweli ni mahali ambapo kuna amani na ni pazuri napapenda sana.

Napenda kuamuka juwa likiwa limesha waka, yani maana yake nichilewe kidogo kuamuka kuliko, wanavoamuka watu wengine, lakini kuhusu kulala, napenda nichilewe kulala, ila napenda wakati wa usiku nile mapema, lakini nichilewe kulala. Angalau ni lale kwenye mida ya saa tano. Lakini kula nile mida ya saa mbili usiku ili nipate muda wakutosha kukaa na kufanya majukumu mengine lakini pia chakula kiweze kumeng'enywa nakuchakatwa wa vizuri. Maana kiafya wanashauri wanasema unavo maliza kula usilale hapo hapo inabidi ukae angalau dakika arubaina tano mpaka masaa mawili kwa iyo huwa nalizingatia hilo ndo mana na chelewa kulala kidogo. Ila napenda kuwai kula lakini swala la kuamuka napenda nichelewe kuamka yani ni amuke juwa likiwa limewaka.

Kuhusu mwalimu ninayemkumbuka kutoka shule, hiyo sasa inategemea na hatua au level ya shule ambao nilikua nasoma. Nilivokuwa shule ya msingi, mpaka leo bado ninamkumbuka mwalimu wa English na mwalimu kuu, ambaye pia alikuwa anatufundisha sumo la hisabati. Kwa sekondari, kidato cha kwanza mpaka cha nne, ninamkumbuka mwalimu wa somo la uraia ambao tunaita kule civics. Yule mwalimu namkumbuka kwa sababu somo lake nilipenda na nilikua ninalifanya vizuri. Lakini kwa advance yaani form tano na form sita mpaka leo bado namkumbuka mwalimu wa somo la biolojia. Kwa sababu somo lake nilikuwa nalipenda. Na kwa upande wangu nikuwa naliona ni jepesi ukilinganisha masomo mengine ya science. Kwa hiyo nilisoma science na somo la biolojia ndo nikuwa naliona kidogo ni jepesi kuliko masomo mengine hivyo basi mpaka leo mwalimu namkumbuka. Lakini kwa chuo kikuu kule walimu ni wengi. Ni wengi kwa sababu karibu kila somo kila course ina mwalimu wake. Lakini nawakumbuka walimu wa masomo kama chemical kinetics lakini pia namkumbuka mwalimu aliwahi kutufundisha environment microbiology nawakumbuka wote.

Kuhusu kuweza kuishi siku moja bila teknolojia ndiyo inawezekana kabisa yaani inawezekana lakini sema itakuwa ni siku ngumu kwa sababu umeshazoea unatumia simu, unaangalia tv unafanya mambo mbalimbali ambayo yanahitaji teknolojia lakini ili uweze kuishi siku moja bila teknolojia basi inakubidi labda uende porini ukikaa kule porini unajua unasikia sauti ya ndege unasikia sauti ya wanyama wanyama kidogo ubongo wako unarelax kwa hiyo inawezekana lakini kwa upande wangu mimi nafikiri itakuwa vizuri zaidi kama nitaishi bila teknolojia kwa siku moja basi hiyo siku hiyo ni siku ya likizo au iwe ni siku ambayo nimechagua kwamba ninataka niende nikafanye meditation labla niende porini nikasikize sauti za ndege au sauti za mazingira na kadhalika.

Kuhusu ndege wa kufugwa nyumbani kwa sasa sina ndege Yoyote. Lakini nimewahi kufuga kuku. Nilipokuwa ninakaa nyumbani kwa baba na mama. Pale tulikuwa tu maeneo kubwa ambao ilituwezesha kufuga kuku njiwa pamoja na bata. Lakini kwa sasa kutokana na maisha ya utaftaji. Nipo nimepanga. Tena maeneo nilopanga mimi niko chini kwa hiyo. Hapana eneo kubwa kihivyo kiasi kwamba naeza nikafuga. Naeza nikafuga ndege kwa hiyo siwezi. Kwa kweli. Pale eneo ni dogo na sina ndege, sina kasuku, sina njiwa wala bata.

Ninashugulikia udhaifu wangu kazini kwa njia kama mbili. Njia ya kwanza, ninapoona nipo katika hali ambao ni ya udhaifu. Jambo la kwanza nalolifanya, ninajipa muda. Mimi mwenyewe yaani najitenga. Ili nipate muda kidogo wa kutulia na kutafakari maisha yangu yanaendaje ili niweze kucool down, nitulie. Jambo la pili, ni kutulia na kuomba ushauri kwa wale watu walio nitangulia. Mfano wale watu ambao ni wakubwa wangu kikazi na kadhalika wale kidogo wanao tupatia ushauri mzuri wanatuongoza jinsi ya kwenda jinsi ya kufanya na kadh alika kwa hiyo ni njia mbili ambazo ni mzuri na napenda kuzitumia ninapokuwa kazini.

Hapana, sijawai kujifunza kabisa kupiga gitaa, lakini huwa nawaona watu, wanapiga magitaa, ila nafikiri, ukipiga gitaa bila ku kutumia vile vidude ambao wanavaaga mikononi, basi labda vidole vitauma, vitapata sugu, maana naona wapiga gitaa wengi, wanakuwa wamevaa mkanda, wamilibeba lile gitaa, lakini kuna vidude fulani wanavivaa mkononi. Kwa hiyo sijui vinaitwaje lakini sijawai kupiga na kwa sababu sijai kupiga na sina uzoefu nalo ndiyo maana ata jina la vile vidude wanavovaa mkononi silifahamu.

Kuhusu kushughulikia muda kazini, kwanza ninachokifanya ninapofika kazini naangalia majukumu nilionayo kwa siku hiyo. Naangalia wingi wa kazi nilizonazo na muda huo unakua nakumbuka kwamba masaa ya kazi yapo pale pale, especially kama sifanyi mpaka overtime. Kwa hiyo, kimfano, labda nina kazi nne. Na hizo kazi nne, mbili zinaitumia muda mwingi ya hafu mbili zinatumia muda kidogo. Ninapanga katika namna ambayo zile kazi mbili ambazo zinatumia muda mwingi zinapata muda wa kutosha na zinafanyiwa kazi, lakini napenda zaidi kuanza na vitu vyepesi alafuundo nifanya vile vigumu kwa sababu ukivifanya vile vigumu kwanza akili inachoka mapema na unajikuta unashindwa kumalizia hata vile vyepesi. Kwa hiyo ninaanza na chepesi kimoja. Ninafanya baadaye ninafanya kigumu kimoja. Baada ya hapo ninafanya tena chepesi kimoja. Namalizia na kigumu kimoja. Huko nikikumbuka kwamba hii kazi ngumu si nikimaliza naenda kupumzika. Kwa hiyo nafanya yu kazi ngumu ya mwisho.

Zawadi nzuri ambayo nimewahi kupokea ni nyingi lakini nakumbuka moja kwa sasa. Hiyo zawadi ilikuwa ni boksi ambayo limefungwa kwa kutumia zile karatasi za kufungia zawadi huku tunaita gift paper. Alafu ndani yake palikuwa kuna picha yangu ya mahafali ya chuo kikuu. Lakini pia palikuwa kuna karatasi nzuri iliyoandikwa maneno mazuri ya kutia moyo na ya kunipongeza. Lakini pia palikuwa kuna pipi pamoja na keki. Niliipenda hiyo zawadi kwa sababu mtu aliyenitumia hiyo zawadi alikuwa ni mtu ninayempenda. Na hakuweza kufika kwenye graduation yangu. Kwa hivyo, alivyonitumia hiyo zawadi ilinifariji na ikawa ni kitu kizuri kwangu.

Kuhusu mkate wa aina gani ninao upenda, ninapenda mkate wa kawaida ambao umeokwa, unajua maeneo ambayo mimi ninakaa, sioni mikate ya ina mbalimbali sana, na mimi sio mtalamu sana wa mikate, kwa hiyo mkate ninao ufahamu ndio huo huo ninaoupenda lakini kuna brand moja ya mkate ninao ipenda kwa sababu mkate wake ni mtamu sana halafu una rangi rangi kama ya njano hivi unaitwa super loaf huo ndio mkate ambao nina upenda zaidi kwa maeneo haya ninao kaa ni mzuli na hata harufu yake ni nzuri sana.

Leo subuhi nilipo amka kwanza kabisa nimeamka ilikuwa nisaa moja nadakika kumi. Nilipo amka nilisali kumshkuru mungu kwa kunipatia hiyo neema ya kuamka salama. Baada ya hapo nikaenda nikaoga nilipotoka kuoga. Sikunywa hata maji. Nilivaangu ozangu kisha nikaenda kazini moja kwa moja. Nilipofika kazini nikaanza majukumu yangu ya kila siku. Chai sikunywa kwa sababu chai mimi hua sinywi asubuhi. Yaani haipo kwenye ratiba yangu kabisa. Kwa hiyo mimi hatanapopanga bajeti yangu bajeti ya chai huwa siiweki. Na sinywi chai mpaka mudawa lunch. Chakula chamchana ndonakula. Kazini nilienda kwa kutumia usafiri wa daladala. Daladala ni hizi basi za kawaida zinazobe baabilia alafu nilipofika kazini nilijihisi vizuri tu nilifanya kazizangu vizuri. Mpaka mudawa kuondoka nikaondoka.

Ushauri ambayo ningependa kumpa mtu ningependa kumpa mtu ushauri unaohusu mtindo wa maisha hasa kwenye swala la vyakula. Siku hizi kuna magonjwa ambayo tunaita ni magonjwa nyemelezi pamoja na magonjwa yasiyoambukiza. Magonjwa hayo mengi yanasababishwa na vyakula tunavyokula. Lakini pia jinsi tunavyoishi yani mtindo wetu wa maisha kama unakula vyakula vya mafuta mengi ya alafu hufanyi mazoezi basi siku za mbele unawezakujikuta una shinikizo la damu tunaita presha na kadhalika au ukapata kisukari pamoja na magonjwa mengine ambayo ninyemelezi. Kwa hiyo huu ungekuwa ni ushauri wangu wa kwanza kumpa mtu ningemshauri kwamba ahakikishe mtindo wa maisha aliouchagua ni mtindo ambao ni bora na unailinda afya yake na utamfanya aishi miaka mingi ushauri wa pili ambayo ningependa kumpa ningempa ushauri kwamba atende matendo mema na asiwe ni mtu wa kulipiza visasi. Tunajua tunavyoishi katika ubinadamu wetu. Tunakosana na watu wengi. Tunagombana wakati mwingine tunakosewa. Tunaumizwa ilihali tunaona kabisa kwamba hatukosea tunajihisi kwamba ni haki kulipiza kisasi. Ningependa kumshauri huyo mtu ambae anatamani kulipiza kisasi aache. Kwa maana kisasi sio kizuri.

Hapana, majirani zangu siwafahamu kwa sababu, nyumba zao kwanza wanazoishi zinauziwa, lakini pia mimi hapa ninapoishi kuna uzio. Kwa hiyo, ninapoamka asubuhi moja kwa moja naelekea kazini, kama ni siku za weekend, yaani jumamosi na jumapili, nafanya shughuli zangu. Lakini pia hata hao majirani siwaoni, wakitoka nje, wakitoka wanapanda magari yao, wanaondoka, wakirudi, wanarudi jioni au, wanarudi mchana, lakini wanaingia ndani. Kwa hiyo, sijapata muda kabisa wa kukaa, nishirikiane nao. Jambo la pili inakuwa hivyo kwa sababu majirani wengi ni raia wa kigeni. Kuna watu kutoka mataifa ya Asia, bala la Asia, bala la Amerika na kadhalika. Kwa hiyo, siwafahamu kwa kweli.

Kwa siku ya leo wazo nzuri nililo nalo, natamani kufanya kazi ambayo ni 'remote', yaani hainihitaji niwepo hilo eneo la tukio ili niweze kuifanya, halafu hiyo niifanye kwa muda ambao ni muda wangu wa ziada, yaani niifanye kama 'side hustle'. Lengo ni niweze kuongeza kipato, lakini pia niweze kupata uzoefu wa mambo mbali mbali, kama hivi. Kama hapa unaona nipo na rekodi sauti yangu, nazungumza kiswahili na kadhalika, kwa hio najifunza. Ndio wazo nzuri nilio nayo siku ya leo.

Jambo la kwanza ninalolifanya kila ninapo amka asubuhi ni kusali na kumshukuru mungu kwa kuwa ameniamsha nikiwa mzima nipo salama hivyo. Baada ya hapo ninakwenda kuoga nikitoka kuoga ndiyo ninarudi sasa na kuvaa nguo kisha kuangalia ratiba ya siku husika ina semaje. Mfano kama ni siku ambayo ninatakiwa niende kazini ninaeda kazini moja kwa moja. Kama ni siku ambayo ni ya wikendi, ninaamka na kufanya shughuli zangu mbali mbali za kijamii hivyo. Kama ni siku ambayo natakiwa niende sokoni najiandaa naenda sokoni. Mara nyingi sana asubuhi sinywi chai kwa sababu sija zoea kunywa chai ya asubuhi na siweki kwenye bajeti yangu ya kila siku kwa hiyo chai. Si kipaumbele kwangu. Ndo mana navyo amka nafanya shughuli nyingini lakini chai siweki. Mchana ukifika ndiyo ninakunywa, ninakula chakula. Lakini chai huwa ninakunywa siku moja moja sana sana siku za wikendi kwa sababu ukiwa kazini muda unakimbia. Yani unaona kama masaa yanaenda. Lakini ukiwa nyumbani masaa yanaenda polepole. Ka una jikuta unasikia njaa. Siku ambazo nakunywanga chai ni mara chachechache na ni wikendi.